Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu na mazingira niliyo nayo. Kwanza, nasaidia jamii kwa kushirikiana na watu wengine kwa amani na heshima. Ninajitahidi kuhishi vizuri na majirani zangu, kuwasikiliza na kuepuka migogoro isio ya lazima. Hii husaidia kujenga umoja na mshikamano katika jamii. Pili, nashiriki katika shugli za maendeleo za jami. Hizi zinaweza kuwa ni usafi wa mazingira kupanda miti na kuchangia katika shugli za kanisa, mskiti au kikundu cha kijami. Kwa kufanya hivyo, ninachangia kuboresha mazingira na maisha ya watu wanao nizunguka. Tatu, nasaidia kwa kutoa msaada kwa wenye wanaitaji. Inaweza kuwa ni kuwasaidia waze, watoto, wagonjwa au watu wenye ulemavu. Msaada huu unaweza kuwa wafetha, chakula au hata kwa kutoa muda wangu kuwahudumia. Ne, nasaidia jamii kwa kutoa elimu na ushauri. Nikijua njabu fulani zuri huwa nawashirikisha wengine ili nao wanufaike. Kwa mfano, kuwasaidia wanafunzi katika masomo au kueleza watu kuhusu afia nidhamu na madili mema.

Muziki ninaoupenda ni muziki wenye ujumbe mzuri na unaoburudisha kwa wakati mmoja. Napenda muziki kwa sababu hunifurahisha, hunipa nguvu ya kufanya kazi na pia hunisaidia kupumzika ninapochoka au kuwa na mawazo mengi. Kwanza, napenda muziki wa injili kwa sababu hunikumbusha kuhusu Mungu, hunitia moyo na hunifanya niwe na matumaini hata wakati wa changamoto. Nyimbo za injili hunifanya nijisikie amani moyoni na hunisaidia kuwa na tabia njema. Pili, napenda mziki wa kiswaili kama bongo flavor kwa sababu ni wa kisasa na midundo mizuri na mara nyingi huimba kuhusu maisha ya kila siku, mapenzi, juhudi na mafanikio. Aina hii ya muziki hunifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu. Tatu, napenda pia muziki wa kitamaduni kwa sababu hunikumbusha asili yangu na hunifundisha mila na desturi za jamii yangu. Muziki huu hunifanya nijivunie utambulisho wangu kama mwafrika. Kwa ujumla, napenda muziki unaoheshimu maadili, usio na matusi na unawoweza kusikilizwa na watu wa rika yote. Muziki mzuri kwangu si tu unaopendeza masikioni bali pia unaojenga tabia na fikra.

Napendelea kulala kitanda kigumu kiasi yaani si kigumu sana wala si laini kupita kiasi. Sababu kubwa ni kwamba kitanda cha aina hii hunipa usingizi mzuri na hunisaidia kuhifadhi afya ya mwili yangu hasa mgongo na shingo. Kwanza, kitanda kigumu kiasi husaidia mgongo kukaa katika mkao sahihi. Wakati wa kulala mwili inahitaji kuungwa mkono vizuri ili mifupa na misuli ipumzike. Kitanda laini sana, humfanya mtu azame na mgongo kupinda vibaya. Jambo linaloweza kusababisha maumivu ya mgongo au shingo unapoamka. Pili kitanda kigumu hunifanya nipate usingizi mtulivu. Sipinduki sana, wala kusogea sana usiku. Hivyo naweza kulala kwa amani bila kusumbuliwa na maumivu au kero. Tatu, kitanda kigumu kiasi ni kizuri kiafya. Madaktari wengi hupendekeza mtu alale katika kitanda kisicho laini sana ili kuepuka matatizo ya mgongo na viungo. Hii husaidia kuamka ni kiwa nanguvu na tayari kwa shughli za siku. Hata hivyo, sitapenda kitanda kigumu kupita kiasi, kwa sababu kinaweza kuuumiza viungo, wala sitapenda kitanda laini sana, kwa sababu hunifanya nijisikie kama nazama. Ndiyo maana, napendelea kile chakati.

Napendelea mfumo wa androidi kwa sababu unatoa uhuru mkubwa wa kutumia simu kulingana na mahitaji yangu. Kwa mfano, ninaweza kubadilisha mpangilio wa screeni kupakua programu mbali mbali bila kizuizi kikubwa na pia kutumia simu kama chombo cha kujifunza, kufanya kazi au burudani. Android pia inasaidia vifa tofauti kwa bei mbali mbali. Jambo linalofanya iwe raisi kupata simu yenye sifa nzuri bila garama kubwa sana. Bali na hilo napendelea androidi kwa sababu inaniweza kuunganisha simu yangu na teknologia nyingine kwa urahisi. Kama vile, kompyuta, simu nyingine au vifa vya sauti. Hii unifanya kila siku, kila kitu kuwa rahisi na haraka. Hata hivyo, najua baadhi ya watu wanapendelea iPhone kwa sababu ni rahisi kutumia, inaulinzi mzuri wa tarifa binafsi na inafanya kazi mzuri na vifaa vingine. Lakini binafsi uhuru wa Androidi na uwezo waki binafsi kila kitu ndiyo kinacho nivutia zaidi. Napendelea mfumo wa androidi kwa sababu hufanya kila kitu kiwe rahisi, chaki binafsi na kinafa kwa maisha ya kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kusoma vitabu, makala na hata habari mtandaoni kwa sababu huniwezesha kupanua maarifa yangu na kuelewa dunia vizuri zaidi. Kusoma, kunanifanya nijisikie kama ninafanya jambo zuri kwa akili yangu na pia kuniinua mawazo yangu kuhusiana na maisha na jamii. Pili, napenda kusikiliza muziki na kucheza michezo midogo midogo wakati wa mapumziko. Muziki huniridhisha, hunifurahisha na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Michezo, hata kama ni midogo, kama mpira wa miguu au mbio, hunifanya nijisikie afya na furaha. Tatu, napenda pia kuandika na kushirikiana na watu wengine. Kuandika kunanisaidia kueleza mawazo yangu kwa urahisi na kushirikiana na wengine kunanifundisha study mpya na kunifanya nijisikie sehemu la jamii. Shughuli za kupendezwa kwangu ni zile zinazochangia maarifa, furaha na afya yangu kwa sababu zinanifanya nijisikie bora kimwili na kisaikolojia.